Mwanzo kabisa kitu cha muimu ni umoja kazini na kuwa na ule moyo wa kufanya kazi. Alafu pia kupanga kazi vizuri inafanya inavutia na inafanya unajihisi kuifanya muda baada ya muda mwingine.